Jambo la dini lililo muhimu kwangu ni maadili na mwenendo mwema unaoniongoza katika maisha ya kila siku. Dini inanifundisha kuishi kwa haki, kuwa na heshima kwa watu wote, kuwa mkweli, mwenye subira na mwenye huruma. Maadili haya hunisaidia kufanya maamuzi sahihi hata pale panapokua na changamoto au majaribu. Pia maombi ya ibada ni sehemu muhimu sana kwangu. Kwa sababu hunipa amani ya moyo, matumaini na nguvu ya ndani. Kupitia ibada najisikia kuwa taratibu.